Barua pepe zangu ni nyingi sana Nimepokea miamoja leo tu Je, niziseme zote nyingi ni matangazo tu, sio muhimu Nitazifuta bila kusoma Lakini kuna kathaa zi na itaji majibu ya haraka Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu zile kutoka kwa maneja na wateja kwanza Nitazijibu moja kwa moja zingine nitazimia baadae Ninaitaji mfumo bora wakusimamia barua Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote kazi hii inachukua mda mwingi sana Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raisi na nafuu Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, ebu niandike orodha, nisiko sahau kitu chochote.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii, ni mradi mkubwa. Tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi ni liyo zoea. Lakini sasa kuna vipengele vipia vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kila mtu anajukumu lake. Lazima tushirikiani vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu, ninaitaji kuwa wazi zaidi, nisisumbulike kimia. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tutajifunza pamoja.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi Ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandalie ugali au wali? Nadhani wali ni bora, unaiva haraka, nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima uwe na ladha nzuri familia wanatarajia chakula kizuri, nitapika polepole, wale haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira, huwa kitamu zaidi, nitaita wote, tule pamoja.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu Nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, programu ya michezo je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi, programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa, nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Sijampigia amina simu kwa mda mrefu, naomba ni mpigie leo, niangalie hali yake, yeye ni rafiki yangu wakaribu tangu shule, tumepitia mambo mengi pamoja, mwezi ulio pita alikuwa mgonjwa, natumaini sasa amepona, labda tutakutana wikendi, tunywe chai pamoja, tunaongea kila siku, kila kitu bila aibu, ndio maana napenda urafiki wetu, marafiki wakweli ni nadra sana, lazima tuwa tunze, Nitampigia baada ya kazi leo, tutapanga siku nzuri ya kukutana, tuzungumze kwa urefu urafiki ni hazina ya thamani kubwa.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

Nenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakua vizuri, tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa, kazi hii nanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafraia kuona mimea ikikua, nikama kulea watoto, lazima ninyunyizie maji leo, jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijaayo, zimeiva, naomba nipande pia maua mengine ili bustani iwe nzuri zaidi shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Je, kazi hii ndio nitakayo fanya miaka mingi ijayo, ninafikiria mabadiliko ya kazi, napenda kazi yangu, lakini naona hakuna maendeleo, nimekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile, je, niombe kuhamishwa idara nyingine, au nitafute na fasi mpya katika kampuni nyingine, lakini kubadilisha kazi ni hatari, hapa nimejua watu wa mchakato, ninajua kila kitu, mahali pengine nitaanza mwanzo tena, Lakini mshaara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu Ninaitaji kufikiri kwa makini Labda nitazungumuza na meneja wangu nione kama kuna fursa ya maendeleo Niombe msaada wakaribu yangu pia.